Ya binafsi ninayo dhamini kazini ni uwezo wa kufanya kazi kwa uadhilifu, kujifunza na kujiendeleza, kufanikisha malengo, niliyo pangiwa Kwanza ni nadhamini kufanya kazi kwa bidi na uaminifu kwa sababu unifanya nijisikie fahari na kuaminika kazini Pili, ninajifunia kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu kwani unisaidia kukua kitaaluma Tatu, ninadhamini pale ninapo weza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora mzuri asa ninapo pata matokeo chanya au pongezi kutoka kwa wasimamizi na wenzangu kwa jumla, mafanikio yanayo nipa kuridhika zaidi kazini ni pale ninapohisi nimechangia maendeleo ya shirika na pia maendeleo yangu ya binafsi.